Keki ya kwanza unayoiona kwa macho kabla ya kuionja ni red velvet. Ina rangi nyekundu, inayofifia. Inayokupa hisia za kifalme na anasa. Tofauti na keki za kawaida za chokoleti au vanila ambazo zimezoeleka. Red velvet ina siri fulani, rangi yake sio tu kwa ajili ya urembo. Bali ni ishara ya utajiri wa viungo, viliomo ndani yake. Unapoikata na kuona itabaki jekundu likiwa limezungukwa na cream nyeupe. Na kama unatazama kazi ya sanaa kilichonifanya niipende keki hii ni ladha yake ambayo hauwezi kuifananisha na kitu kingine. Red velvet siyo keki ya chokoleti lakini ina ladha kidogo ya cacao. Sio keki ya vanilla lakini ina harufu nzuri ya vanilla. Siri yake kubwa ipo kwenye azidi kidogo kutokana matumizi ya siku au maziwa ya mtindi ambayo inafanya keki hii iwe na ladha ya uchachu tamu unaosisimua ulimi. Ni keki ambayo haina sukari inayokiriza bali ina uwiano wa hali ya juu. Jina lake velvet. Halikuwa kwa bahati mbaya velvet ina maana ya hariri au mahamri laini. Unapoingiza kijiko kwenye keki hii unahisi ulaini wa ajabu. Haichechemi kama keki za mkate na sio nzito sana kama keki za matunda inayeyuka mdomoni na kukuwacha na hamu ya kuendelea kuila. Huu ulaini unatokana na mmemenyuko wa kikemia kati ya siki na unga wa keki. Jambo ambalo linafanya keki hii iwe na unyevu kila wakati. Hakuna kitu kibaya kama kula keki kavu inayokunasa kooni. Red velvet inaepuka tatizo hilo kabisa. Huwezi kuitaja red velvet bila kutaja krimu yake, watu wengi hutumia krimu ya siagi. Lakini red velvet ya kweli inahitaji cream cheese frosting. Njibini hii inaleta ladha ya chumvi chumvi kidogo na unene fulani. Unaokamilisha ule utamu wa keki. Huu mchanganyiko wa keki nyekundu na krimu nyeupe unazifanya hisia zako zote macho, pua na ulimi kusherehekea kwa wakati mmoja. Ni mchanganyiko ambao uliumbwa mbinguni. Mwisho wa siku ninaipenda keki hii kwa sababu ni keki ya matukio ya furaha. Huwezi kuiona red velvet kwenye mazingira ya huzuni utaiona kwenye harusi, siku za kuzaliwa au sherehe za mafanikio. Ni keki inayokumbusha watu kuhusu upendo na thamani ya kujizawadia kitu kizuri baada ya kazi ngumu. Kila ninapokula kipande cha Red velvet nahisi kama nimepata zawadi ndogo ya maisha ikiwa bado haujaionja keki hii iliyopikwa kwa weledi basi bado hujaonja kilele cha utamu wa ulimwengu wa keki.